Isi kukua ya maana sana na mimi huwa napenda mti jia kumbukumbu hua naenda nyumbani napanda kira siku yangu ya kuzaliwa lazima nipande mti kama hi mwaka ni mepanda mti nimepanda miti mingi sana halafu naenda nyumbani na sarimia watu wangu salimia familia halafu tunapatana na marafiki tunapiga kasherehe kidogo na hivyo ndivyo huwa na sherekea siku yangu ya kuzariwa.

Sana sana napenda kusikiza ile mziki wa kitambo. Hizo nyimbo za kitambo ya Reggae. Mziki wa reggae mziki wa bongo mziki wa rovers rock sana sana reggae hizo. Na dancehall hizo nyimbo za vybz kartel. Hizo nyimbo za kitambo yaani mziki wa kitambo na upenda sana. Saizi hizi mziki wa saizi ni hile tu kupitia pitia tu kama ni huo mziki wa kitambo watu ni kisikiza mara moja mara mbiri haiezi nichosha.